Shughuli ninayopendezwa nayo ni kusoma vitabu na hadithi kwa sababu hunipanua ufahamu kunifundisha maadili na kuniburudisha. Pia napenda kusikiliza muziki na kutembea au kufanya mazoezi ya mwili kwani hizi hutoa furaha, afya na wakati wa kutulia. Shughuli hizi hunisaidia pia kutulia akili kuondoa msongomano wa mawazo na kunipa msukumo wa ubunifu na furaha ya kibinafsi.

Kazini ningependa kupata mafunzo ya mendeleo ya kitaalamu na uongozi. Kwa mfano, mafunzo ya mawasiliano bora ili niweze kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu na wateja. Mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi ili kuongeza tija na kupunguza stress. Mafunzo ya teknolojia mpya ili niweze kutumia zana za kisasa kazini. Mafunzo ya suluhisho na la matatizo na ubunifu ili niweze kuchangia mawazo mapya na ufanisi wa kampuni. Mafunzo haya yatanisaidia kukua kitaaluma kuboresha utendaji wangu na kuchangia kikamilifu kwenye mafanikiwa ya kampuni.